Mara nyingi mchana, nakula chakula rahisi, kama vile wali kwa maragwe, chapati kwa maragwe, wali kwa mboga, au wakati mwingine, wali kwa samaki, kutegemea na kilichopo kwenye menu. Napenda chakula kinachonishibisha, lakini kisicho kizito sana. Ili niendelee na shugli za siku vizuri. Pia napenda chakula chenye lishe, ili kinisaidie kuwa na nguvu hadi jioni.

Mara nyingi nafanya kukimbia kidogo au mazoezi ya kunyoosha mwili nyumbani na wakati mwingine nikipata muda naenda kwenye gym. Kwa kawaida nafanya mazoezi takriban mara tatu hadi nne kwa wiki hasa asubui kwa sababu ndiyo muda ninaohisi nina nguvu zaidi. Na baada ya mazoezi, mimi huhisi mwili wangu umeachilia msongo, akili inakua tulivu na siku yangu inaanza vizuri nikiwa na motisha zaidi.

Mara nyingi, mimi hupata habari kupitia simu yangu, hasa kwenye mitandao ya kijami kama vile Facebook na WhatsApp ambako watu husambaza taarifa haraka. Pia mimi hupata muda wa kusoma habari mtandaoni kupitia tovuti za mtandao ili kudhibitisha ukweli wake. Wakati mwingine, mimi usikiliza redio au kuangalia taarifa za habari kwenye televisheni, hasa ninapotaka habari za uhakiki na zilizoeleweka vizuri.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa utulivu, nikiwa nyumbani, kwa sababu mwaka mpya hukuwa na mambo mingi, sasa napendelea kusherehekea nikiwa nyumbani mahali ambako kumetulia. Na mara nyingi mimi hukaa na familia au marafiki zangu wa karibu tukizungumza kuhusu mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka unaokuja. Tunakula chakula kizuri, tunasikiliza mziki na kushukuru kwa hatua tulizozipiga kupitia kwa maombi. Sio sherehe kubwa sana, ila ni muda kufurahia na kutafakari maisha.

Napenda kutumia kompyta zaidi kwa kazi na kujifunza. Hii ni pamoja na kutengeneza hati, kuandika ripoti, kusoma masomo, au kupata taarifa muhimu mtandaoni. Pia, napenda kutumia kompyuta kuwasiliana na watu, kupitia barua pepe, au mitandao ya kijamii. Na wakati mwingine, kufurahia burudani kama kuangalia video, kusikiliza mziki, au kucheza michezo ya kompyuta.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni Whatsapp. Kwa sababu inanirusu kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini kwa haraka. Pia masaa mingine mimi hutumia Instagram kidogo kwa burudani na kushirikiana na marafiki. Wakati mwingine pia mimi hutumia Google Maps au Google Kupata taarifa haraka au kujua maeneo ninayotaka kufika.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Chinua Achebe na nampenda jinsi anavyoweza kuelezea maisha ya watu Afrika. Na utamaduni wao kwa maneno rahisi lakini yenye maana kubwa. Vitabu vyake hunifundisha historia, maadili na jinsi jamii inavyobadilika. Huku nikifurahia hadithi zake zinazo vutia sana.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu inayotoka kwenye maua napenda hasa harufu ya maua ya waridi kwa sababu inanifanya nijiskie tulivu na mwenye furaha. Mara nyingi napata harufu hii wakati wa asubuhi. Hasa nikitembea nje au nikipata maua yenyewe. Harufu hii inanirudisha kumbukumbu nzuri za utoto wangu. Nilipokuwa nikicheza bustani na kuona maua mapya yakichanika. Nikipata harufu hii nahisi amani, furaha na inanipa motisha kidogo ya kufanya mambo vizuri siku nzima.